Eleza chumba chako chakulala. Chumba changu cha kulala ni sehemu muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Hiki ndicho chumba ninachotumia kupumzika, kufikiria, kurejesha nguvu baada ya shughli nyingi za siku. Ninapokuwa nimechoka na au nina mawazo mengi. Chumba changu hunipa utulivu na faraja. Chumba changu si kikubwa sana wala si kidogo kupita kiasi. Bali kina ukubwa wa wastani unaonitosha mimi na mahitaji yangu. Kimepangwa kwa njia rahisi na nadhifu. Jambo linalofanya niweze kusonga kwa urahisi bila msongamano. Usafi wa chumba changu hunipa hisia ya amani na kunifanya nijiskie huru. Kuta za chumba changu zimepakwa rangi ya buluu nyepesi. Rangi ambayo hunisaidia kutulia na kupunguza msongo wa mawazo. Rangi hii unipa pia hufanya chumba kionekane chenye mwanga na mvuto. Sakafu ni safi na mara nyingi huwa nimeifunika kwa zulia ndogo linaloongeza uzuri na joto ndani ya chumba. Ndani ya chumba kuna kitanda changu ambacho kimewekwa katikati. Kitanda changu kina gondoro laini na mashuka safi ambayo hunifanya nipate usingizi mzuri wakutosha. Juu ya kitanda kuna mito miwili na blanketi ninalolipenda sana kwa sababu hunifanya nijiskie salama na huru nina polala. Pembeni ya chumba kuna kabati la nguo ambamo naweka mavazi yangu. Kabati hili unisaidia kupanga nguo zangu vizuri na kuzuia chumba kuonekana kichafu au kisicho na mpangilio. Pia kuna meza ndogo ninayotumia kusoma vitabu au kuandika kazi yangu ya shule. Juu ya meza kuna kalamu, vitabu na taa ndogo ya kusomea. Chumba changu kinadirisha moja kubwa linaloruhusu mwanga wajua kuingia ndani. Katika dirisha naweza kutoa kuona miti nyumba za jirani na wakati mwingine watu wakipita. Mtazamo huu unifanya nijiskie karibu na mazingira ya asili na hunipa furaha hasa wakati wa asubuhi ninapo amka. Kitu ninachokipenda zaidi katika chumba changu ni utulivu wake. Ndani ya chumba hiki ninapata nafasi ya kuwa pekee yangu. Kufikiria kuhusu maisha na kupanga mipango yangu ya baadae. Ni mahali ambapo ninahisi usalama. Amani na faraja kubwa. Kwa jumla, chumba changu cha kulala nisehemu ni nayoithamini sana. Si kwa sababu ya ukubwa au uzuri wake pekee. Bali kwa sababu ya amani na faraja ninayopata ninapokuwa ndani yake ndio sababu ninajitahidi kukitunza na kukipangilia kila wakati.

Je, unapenda mauwa? Ndiyo napenda mauwa sana. Mauwa ni miongoni mwa vitu ya asili vinavyovutia na kuvutia macho ya binadamu. Kila ninapoona mauwa moyo wangu hujaa furaha na amani. Uzuri wa mauwa hauishi tu katika rangi zake nzuri. Bali pia katika maumbo yake harufu yake na ujumbe unaobeba katika maisha ya mwanadamu. Kwanza kabisa, maua ya na uzuri wakipekee unayo yafanya ya pendwe na watu warika zote. Yapacha rangi mbalimbali kama nyekundu, nyeupe, njano, waridi na zambarau. Mchanganyiko wa rangi hizi hufanya maua yawe na mvuto mkubwa na kuyafanya mazingira ya onekane hai na ya kupendeza. Maua huleta tabasamu usoni mwa watu na huondoa huzuni kwa kiasi kikubwa. Pili, harufu ya maua ni kipengele kingine muhimu kinachoongeza uzuri wake. Mauwa kama waridi, yasmini na lavena yana harufu nzuri inayotuliza akili na mwili. Harufu ya maua hutumika katika utengenezaji wa manukato, mafuta ya asili na sabuni. Hii inaonyesha kuwa maua yana mchango mkubwa katika kuboresha maisha ya binadamu. Tatu, maua yana umuhimu mkubwa katika mazingira. Huchangia katika uzalishaji wa mbegu na matunda, jambo linalosaidia kuendeleza mimea na misitu. Maua pia huvutia wadudu kama nyuki na vipepeo ambao ni muhimu katika uchafushaji wa mimea. Bila maua, mzunguko wa asili ungeathirika vibaya sana. Aidha, maua yana nafasi muhimu katika tamaduni na mila za jamii mbalimbali. Katika sherehe za arusi, maua hutumika kama mapambo ya kuonyesha furaha na upendo. Katika hafla za kumbukumbu na mazishi, maua hutumika kuonyesha heshima, uzuni na upendo wa mwisho kwa marehemu. Hii inaonyesha kuwa maua yana lugha yake ya kipekee inayoweza kueleza hisia bila maneno. Vile vile, maua ya na thamani ya kielimu au kiuchumi. Watu wengi hulima maua kwa ajili ya biashara na kujipatia kipato. Sekta ya maua imetoa ajira kwa watu wengi na imechangia maendeleo ya uchumi katika nchi mbalimbali. Kupitia mauzo ya maua, familia nyingi zimeweza kuboresha maisha yao. Kwa upande waki afya, maua ya namchango mkubwa katika afya ya akili. Kuangalia maua na kuyatunza bustanini hupunguza msongo wa mawazo na huongeza furaha. Wataalamu wengi wa afya na akili hupendekeza tiba ya asili kama bustani ya maua kwa wagonjwa wanaopitia changamoto za kisaikolojia. Mauwa huleta matumaini kwa watu wengi. Zaidi ya hayo, kutunza maua kunafundisha maadili muhimu kama uvumilivu, upendo na uwajibikaji. Maua ya nahitaji maji, mwanga, mwanga wajua na uangalizi wa mara kwa mara. Kupitia utunzaji huu, mtu hujifunza kuthamini asili na kuelewa umuhimu wa kutunza mazingira. Kwa jumla, napenda maua kwa sababu ya nawakilisha uzuri wa asili, amani na maisha ya nyewe. Maua hunikumbusha kuwalicha ya changamoto za maisha, bado kuna uzuri unawapaswa kudhaminiwa kila siku. Ndiyo, maana napenda maua ninathamini na fasi yake katika maisha ya mwanadamu na mazingira kwa jumla.

Msimu gani wa mwaka unaopenda zaidi? Msimu ninaopenda zaidi katika mwaka ni Msimu wa mvua. Napenda Msimu huu kwa sababu unafaida nyingi za binadamu, mimea na mazingira kwa jumla. Msimu wa mvua huuleta huhai mpya katika ardhi, huongeza uzalishaji wa chakula na huleta baraka nyingi katika jamii. Kwanza kabisa, Msimu wa mvua ni muhimu sana kwa kilimo. Wakulima hutegea mvua ili kulima na kupanda mazao kama mahindi, maharagwe, mpunga na mboga mbalimbali. Wakati wa mvua, ardhi hupata unyevu wa kutosha, hivyo mazao hukua vizuri na kutoa mavuno mengi. Hali hii husaidia kupunguza njaa na kuimarisha usalama wa chakula. Pili, msimu wa mvua huifanya mazingira yaonekane mazuri na yenyehuhai. Miti huchipua majani mapya, nyasi hukuwa kijani na maua huchanua kwa wingi. Mandhari ya asili wakati wa mvua hua ya kuvutia sana na huleta furaha kwa macho. Hewa huwa safi zaidi kwa sababu mvua husaidia kusafisha vumbi na uchafu hewani. Tatu, msimu wa mvua huongeza upatikanaji wa maji, mito, mabwawa na visima hujaa maji. Jambo linalo rahisisha upatikanaji wa maji kwa matumizi ya nyumbani na mifugo. Upatikanaji wa maji husaidia kuboresha afya na usafi katika jamii. Watu hupata maji ya kuoga, kupika na kunywa kwa urahisi. Aitdha, msimu wa mvua huleta baridi inayopendeza. Ma baada ya joto kali la msimu wa kiangazi, mvua huleta hali ya hewa tulivu na yenye baridi. Hali hii ufanya watu wajisikie vizuri zaidi wanapofanya kazi au wanapo pumzika. Usingizi pia huwa mzuri zaidi wakati wa baridi ya mvua. Msimu wa mvua pia unamchango mkubwa katika huifadhi wa mazingira. Maji ya mvua husaidia kujaza vyanzo vya maji chini ya ardhi na kuzuhia ukame. Pia husaidia kupunguza hatari ya moto wa misitu ambao mara nyingi hutokea wakati wa kiangazi. Hata hivyo pamoja na faida zake musimu wa mvua una changamoto zake kama mafuriko barabara kuharibika na magonjwa kuongezeka. Licha ya changamoto hizo ninaendelea kuupenda msimu huu kwa sababu faida zake ni nyingi kuliko hasara zake. Changamoto hizi pia hutufundisha umuhimu wa maandalizi na utungaji wa mazingira. Wakati wa msimu wa mvua, wanyama wa porini na wa kufugwa hupata maji na malisho ya kutosha. Nyasi hukua kwa wingi na vyanzo vya maji hujaa. Hivyo mifugo huwa na afya bora na uzalishaji uongezeka. Hii pia usaidia kupunguza migogoro kati ya binadamu na wanyama wanaotafuta maji na chakula. Msimu wa mvua huwafanya watu kushirikiana zaidi hasa katika shugli za kilimo kama kupanda kulima na kuvuna. Jamii huungana kusaidiana mashambani na kushirikiana katika kukabiliana na changamoto kama mafuriko. Ushirikiano huu uimarisha mshikamano na umoja na mahusiano mema miongoni mwa wana jamii. Kwa hitimisho, msimu wa mvua ndiyo ninaopenda zaidi kwa sababu huleta huhai, baraka na matumaini mapya. Uhimarisha kilimo huongeza patikanaji wa maji na huifanya dunia Iwe nzuri na yenye huhai Ndiyo maana msimu wa mvua unanafasi ya pekee moyoni mwangu.

Je, unapenda kuendesha baisikeli? Ndiyo, napenda sana kuendesha baisikeli. Kuendesha baisikeli ni moja wapo ya shughuli ninazofurahia kwa sababu hunipafuraha, hunisaidia kiafya na hunirahisishia maisha yangu ya kila siku. Ni shughuli inayochanganya mazoezi ya mwili, burudani na usafiri kwa wakati mmoja. Kwanza kabisa, kuendesha baisikeli ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili. Usaidia kuimarisha misuli ya miguu, mikono na mgongo Pia huongeza mzunguko wa damu mwilini na kusaidia kupunguza unzito wa mwili Kwa kuendesha baisikeli mara kwa mara, mtu hujenga mwili mwenye afya na kupunguza hataria magonja kama shinikizo la damu na kisukari Pili, kuendesha baisikeli husaidia kuboresha afya ya akili Wakati ninaendesha baisikeli na hisi utulivu wa mawazo na kupunguza msongo wa mawazo. Hewa safi nina yopata njiani hunisaidia kufikiri vizuri na kunifanya nijisikie mwenye furaha. Kuendesha baisikeli pia hunipa muda wakua peke yangu na kutafakari masuala mbalimbali ya maisha. Tatu, baisikeli ni njia rafiki kwa mazingira. Tofauti na magari au pikipiki, baisikeli haitoi moshi unaochafua hewa au mazingira. Kwa kutumia baisikeli, ninachangia katika kupunguza uchafuzi wa mazingira na kulinda afya ya jamii. Kwa jumla, hii unifanya nijisikie ni na mchango chanya katika huifadhi wa mazingira. Haitha, kuendesha baisikeli huwakoa gharama, haitaji mafuta na gharama za matengenezo ni ndogo ikilinganisho na vyombo vingine vya usafiri. Hivyo, baisikeli ni chombo kinachofaa hasa kwa wanafunzi na watu wanaotaka kupunguza matumizi yao ya kila siku. Kuendesha baisikeli pia hunisaidia kuimarisha nidhamu na uwajibikaji. Inanihitaji kuzingatia sheria za barabarani, kuvaa vifavya usalama kama kofia ngumu na kuwa makini kwa watumiaji wengine wa barabara. Kupitia hilo, nimejifunza umuhimu wa usalama na nidhamu katika maisha ya kila siku. Zaidi ya hayo, kuendesha baiskeli ni shughuli ya kijamii. Wakati mwingine ninaendesha baiskeli pamoja na marafiki au familia. Jambo linaloimarisha mahusiano yetu. Tunapozunguka pamoja, tunabadilishana mawazo na kufurahia mazingira. Hali inayongeza mshikamano na urafiki. Hata hivyo, kuendesha baiskeli kuna changamoto zake kama ajali, barabara sizizo salama na hali mbaya ya hewa. Licha changamoto hizo, ninachukua tahadhari kuvaa vifavya usalama na kuchagua maeneo salama ya kuendesha baiskeli. Faida za kuendesha baiskeli ni nyingi zaidi kuliko changamoto zake. Kuendesha baiskeli kuna nifunza kuwa jasiri na kujitegemea. Nimejifunza jinsi ya kushugulikia changamoto kama kupanda milima, kuzunguka barabara zenye watu wengi na kushughulikia hali mbaya ya hewa. Hii inanisaidia pia kimaisha. Kwa kuwa ujasiri na uhuru ninayojifunza wakati ninaendesha baisikeli hunisaidia kufanya maamuzi kwa sahihi katika hali nyingine za maisha. Wakati wakuendesha baisikeli, ninapata nafasi ya kuona mandhari nzuri ya asili ambayo huleta raha na ufuraisha macho. Miti, mauwa, milima na mito hukaa mbele yangu kwa mtiririko wakupendeza. Hii siyo tu burudani bali pia inaboresha mtazamo wangu wa maisha. Kunifunza kudhamini uhai na uzuri wa dunia tulio nayo. Kwa hitimisho, napenda kuendesha baiskeli kwa njia sababu ni njia bora ya mazoezi. Ni rafiki kwa mazingira huokua gharama na huleta furaha. Kuendesha baiskeli kumechangia kwa kiasi kikubwa katika kuboresha afya yangu ya mwili na akili. Ndiyo maana ninaendelea kufanya kwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Jee, unapenda kunywa maziwa? Ndiyo, ninapenda kunywa maziwa na kuna sababu nyingi zinazo nifanya ni yaone kama kinywaji chapekee na cha muhimu sana katika maisha ya kila siku. Nikizungumza kwa upana, maziwa siyotu kinywaji cha kawaida. Bali ni chanzo cha afya, faraja, kumbukumbu na hata utamaduni kwa wengi. Kwanza kabisa, maziwa yanamchango mkubwa ki afya. Yanajulikana kuwa na virutubisho muhimu kama vile protini, kalshiamu, vitamini da, vitamini ba, na fosforasi. Virutubisho hivi husaidia kuimarisha mifupa na meno. Hasa kwa watoto wanaokua, wajawazito na wazee. Mimi binafsi napenda kunywa maziwa kwa sababu ya natoa hisia ya mguvu na nishati. Hasa ni napoyanyo asubuhi au kabla ya kulala. Unapokunywa glasi ya maziwa, unahisi kama umeupa mwili wako kitu cha maana. Pili, maziwa ya naladha ya kuvutia na matumizi mengi. Unaweza kuyanywa kama yalivyo, kuchanganya na chai au kahawa, au kuyatumia kutengeneza vyakula mbalimbali kama uji, keki, ice cream, mtindi na jibini. Hii inanifanya niyapende zaidi kwa sababu hayachoshi kirahisi. Kila siku unaweza kuyatumia kwanjia tofauti kulingana na hamu au mahitaji yako. Kwa mfano, chai ya maziwa asubui huleta utulivu na kuamsha akili na mwili na siku yote. Tatu, maziwa ya nahusiana na kumbukumbu za utoto na kifamilia Kwa watu wengi, kunywa maziwa huwakumbusha nyakati za utotoni kama vile kunyo maziwa kabla ya kulala au kula uji wa mtoto ulioandaliwa na mzazi Kumbukumbu hizi uleta furaha na hisia za usalama Hivyo, kupenda maziwa siyo swala la ladha pekee, bali pia ni swala la hisia na mahusiano Nne maziwa ni kinywaji kinachopatikana kirahisi na kwa gharama nafuu katika maeneo mengi. Hii ufanya yawe chaguo bora kwa watu warika zote. Katika jamii nyingi, hasa za wafugaji, maziwa ni sehemu ya maisha ya kila siku na hutumika kama chakula kikuu au chanzo chamapato. Hili li naongeza dhamani ya maziwa si tuki afya, bali pia kiuchumi na kijamii. Hata hivyo ni muhimu pia kukiri kwamba si kila mtu anayependa au anayeweza kunywa maziwa. Wapo watu wenye tatizo la lactose intolerance ambao hupata usumbufu wanapokunywa maziwa. Pia wengine hawapendi ladha yake. Lakini hata kwao, sasa kuna mbadala kama maziwa ya soya, luzi au nazi. Hii inaonyesha kuwa maziwa kwa maana pana, bado nisehemu muhimu ya lisha ya binadamu. Kwa upande wangu, napenda kunywa maziwa kwa kiasi na kwanjia inayofa. Ninathamini usafi, ubora na kiasi. Maziwa safi na yaliochemsha vizuri au yalio sindikwa kwa usalama hunipa imani na furaha zaidi ninapoyanyo. Pia napenda kuchanganya na vyakula vingine ili kupata lishe kamili. Kwa kumalizia, ndiyo napenda kunywa maziwa sana kwa sababu ya nafaida nyingi kiafia, ya na ladha nzuri, ya na matumizi mbali mbali na yana mchango mkubwa kijamii na kihisia. Maziwa ni zaidi ya kinywaji. Ni sehemu ya maisha, utamaduni na ustawi wa binadamu. Kwa hiyo, kadri ni navyotumia kwa usahihi na kwa kiasi. Maziwa ni rafiki, mzuri wa afya na maisha bora.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Kwanza kabisa, ninajitahidi kutumia bidhaa zinazoweza kutumika mara nyingi kabla ya plastiki za matumizi ya mara moja. Mfano mzuri ni kubeba chupa ya maji inayatumika tena badala ya kununua maji kwenye chupa za plastiki kila mara. Hii hupunguza taka za plastiki kwa kiwango kikubwa. Vilevile, ninatumia mifuko ya kitambaa au mikoba ya kudumu ninapoenda sokoni au dukani. Badala ya kuchukua mifuko ya plastiki ambayo mara nyingi hutupwa baada ya matumizi machache sana. Pili, ninapunguza matumizi ya plastiki za matumizi kama ya mara moja kama vijiko, sahani, vikombe na mirija ya plastiki. Ninapokula nyumbani au hata nje. Ninachagua kutumia vyombo vya chuma, kioo au mbao. Ikiwa nipo safarini, hubeba chombo changu au kijiko, ninachaweza kutumia tena. Hatua hii ndogo ina mchango mkubwa katika maisha kupunguza plastiki zinazoishi kwenye dampo au bahari. Tatu, kila ninapokwenda kununua bidhaa, huangalia aina ya kifunguo, kifungashio. Ninapoendelea bidhaa zilizofunganishwa kwa karatasi, kioo au chuma badala ya plastiki. Pia ninapochagua bidhaa kama vyakula au sabuni. Hujaribu kununua kwa wingi ili kupunguza idadi ya vifungashio shio vya plastiki vinavyotumika. Nne, badala ya kutupa plastiki mara moja, ninajaribu kuzitumia tena kwa matumizi mengine. Mfano, chupa ya plastiki hutumika kuhifadhi vitu ndogo au kumwagilia mimea. Plastiki ambazo haziwezi kutumika tena huwekwa kando kwa ajili ya kuchakato. Ingawa kuchakata pekee hakutoshi kumaliza tatizo la plastiki ni hatua muhimu katika kupunguza athari zake za mazingira. Tano, bidhaa nyingi za usafi kama miswaki, vifungashio vya dawa ya meno na chupa za shampuu hutengenezwa kwa plastiki. Kwa hiyo, ninapowezekana ninachagua miswaki ya mianzi, sabuni za kipande badala ya zile za chupa za plastiki na bidhaa zinazoweza kujazwa tena. Hatua hizi husaidia kupunguza plastiki ninazotupwa kila mwezi. Sita, ninajielimisha na kuwaelimisha wengine kuhusu madhara ya plastiki. Ninaamini mabadiliko makubwa huanza na uelewa. Ninajifunza kuhusu athari za plastiki kwa mazingira na afya na kushiriki maarifa hayo kwa familia na marafiki. Kupitia mazungumzo ya kawaida au mitandao ya kijamii, ninawahimiza watu kufikiria upya matumizi yao ya plastiki na kuchukua hatua ndogo ndogo zinazoweza kuleta mabadiliko makubwa. Saba, ninasaidia na kushiriki katika shughuli za huifadhi wa mazingira. Pale inapowezekana, ninashiriki katika shughuli za usafi wa mazingira kama kusafisha fukwe, mito au maeneo ya umma. Shughuli hizi hunifanya nione kwa macho madhara ya plastiki na kunitia motisha zaidi ya kuendelea kupunguza matumizi yake Pia inanisaidia sera na juhudi zinazolenga kupunguza uzalishaji na matumizi ya plastiki katika jamii Nne, ninasaidia bidhaa za kampuni zinazozingatia mazingira. Ninapofanya maamuzi ya kununua ninachagua kuunga mkono kambuni zinazotumia mbinu endelevu kama kutumia vifungashio vinavyoharibika kirahisi na au vina vioweza kuchakatwa tena. Kwa kufanya hivyo, ninachangia kushinikiza wazalishaji, kubadilisha mbinu zao za kupunguza uzalishaji wa plastiki. Nane, tisa, ninapunguza matumizi ya plastiki katika ununuzi wa vyakula. Inapowezekana, hununua vyakula vibichi kama matunda na mboga bila vifungashio wa plastiki. Au hununua moja kwa moja kutoka kwa wakulima na masoko ya wazi. Pia, ninabeba vyombo vyangu, ninaponunua vyakula vya kubeba ili kuepuka kuekewa chakula kwenye makasha ya plastiki. Hatua hii husaidia kupunguza plastiki nyingi zinazo.

Je, umewahi kushiriki mashindano? Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano na uzoevu huo umekuwa wa muhimu sana katika maisha yangu kwa sababu ulinijenga kiakili, kihisia na hata kijamii. Kushiriki mashindano siyo tu kuhusu kushinda, mbali ni safari ya kujifunza, kujitambua na kukuza uwezo binafsi. Kwanza kabisa, mashindano hunipa nafasi na ya kujipima. Ninaposhiriki mashindano huwa najilinganisha na viwango vya wengine na pia uwezo wangu mwenyewe. Hii hunisaidia kuelewa kiwango changu halisi cha ujuzi, maarifa au kipaji nilichonacho. Kupitia hali hii ninachambua nguvu zangu na mapungufu yangu. Jambo linalonisaidia kupanga mikakati na kujiboresha zaidi. Pili, mashindano hunijenga, hunijengea nidhamu na uwajibikaji, ili kushiriki vizuri mtu analazimika kujiandaa mapema, kufanya mazoezi na kufuata ratiba maalum. Hii hunifundisha kuheshimu muda, kuwajibika kwa majukumu yangu na kueka juhudi endelevu. Nidhamu hii haibaki kwenye mashindano pekee, mbali huathiri hata maisha yangu ya kila siku kama masomo na kazi. Tatu, kushiriki mashindano huniongezea ujasiri wa kujiamini. Kusimama mbele ya watu, majaji au washindani wengine kunahitaji ujasiri mkubwa. Kadri ninavyoendelea kushiriki mashindano, divyo ninavyozidi kujiamini katika uwezo wangu wa kupunguza hofu ya kushindwa na kuhukumiwa. Hata pale mambo yasipoenda kama nilivyotarajia, ninajifunza kuwa jasiri na kuendelea mbele. Nne, mashindano hunifundisha kushindwa na kushindana kwa hekima. Si kila mashindano huisha kwa ushindi. Wakati mwingine ninashinda na wakati mwingine ninashindwa. Ushindi hunifundisha kushukuru na kuwa mnyenyekevu. Huku kushindwa hunifundisha subira, uvumilivu na kutokata tamaa. Haya ni mafunzo muhimu sana katika maisha. Kwa sababu maisha yenyewe yana changamoto nyingi zinazohitaji moyo wakupambana. Tano, mashindano hunisaidia kukuza ujuzi wa kijamii na mawasiliano. Kupitia mashindano, hukuchana na watu mbalimbali kutoka sehemu tofauti kwenye mitazamo na vipaji tofauti. Mawasiliano haya hunisaidia kujifunza kushirikiana, kusikiliza maoni ya wengine na kubadilishana uzoevu. Wakati mwingine, mashindano huzaa urafiki wa kudumu na mitandao muhimu ya kijamii au kitaaluma. Sita, kushiriki mashindano hunichochea kuwa mbunifu na kufikiri kwa kina. Ili kujitofautanisha na washindani wengine, mtu hulazimika kufikiri kwa njia mpya na zakipekee. Hii hunisaidia kukuza ubunifu wangu na uwezo wa kutatua matatizo. Ubunifu huu hunisaidia siyo tu kwenye mashindano, mbali pia katika masomo, kazi na maisha ya kila siku. Saba, mashindano hunipa uzoevu wa kushugulikia presha. Wakati wa mashindano, kuna shinikizo la muda, matarajio ya watu na ushindani mkali. Kupitia hali hii, ninajifunza kuthibiti hisia zangu, kufanya maamuzi chini ya presha na kubaki mtulivu. Uzoefu huu ni muhimu sana katika maisha ya badaye, hasa katika mazingira ya kazi yenye changamoto. Nane, mashindano hunisaidia kuweka malengo ya muda mrefu. Baada ya kushiriki mashindano, huanza kujitathmini na kujiuliza nifanye nini ili niwe bora zaidi siku zijazo. Hii hunisaidia kueka malengo mapya, kupanga mikakati ya maendeleo na kufanya kazi kwa bidi ili kuyafikia. Hivyo, mashindano huwa chanzo cha msukumo wa maendeleo endelevu. Kwa kumalizia, kushiriki mashindano ni uzoefu wenye manufaa makubwa sana. Hunijenga katika nyanja nyingi kama nidhamu, ujasiri, uvumilivu, ubunifu na mawasiliano. Hata kama mtu hapatikani mshindi, funzo na uzoefu unaopata ni ushindi wa kudumu unamsaidia kukua na kufanikiwa katika maisha. Kwa hiyo, ninaona mashindano kama darasa la maisha lina.

Mahali gani pa kihistoria ungependa kutembelea? Mahali pa kihistoria ningependa sana kutembelea ni piramidi za misri, hususan piramidi kuu ya giza. Kwanza kabisa, piramidi za misri ni kati ya maajabu ya kale ya dunia ambayo bado yamesimama hadi leo. Ni jambo la kushangaza kufikiria madiamodi makubwa ya mawe yaliyojengo maelfu ya miaka iliopita bado yapo imara. Kutembelea mahali hapa kungekua kama kusafiri kurudi nyuma katika historia na kujionea kwa macho uwezo mkubwa wa binadamu wa kale. Ningependa kusimama pale na kujiuliza walitumia maarifa gani, teknolojia gani, na nguvu zipi kujenga miundo mikubwa kiasi hicho bila vifaa vya kisasa. Pili, ningependa kutembelea piramidi kwa sababu ya umuhimu wake wa kihistoria wa ustaarabu wa binadamu. Ustarabu wa misri ya kale ulikuwa wa hali ya juu sana katika nyanja za huandisi, heshabu, tiba na unajimu kutembelea mahali hapo kungekua fursa ya kujifunza moja kwa moja kuhusu jinsi jamii za kale zilivyoishi, zilivyoongoza serikali na zilivyoheshimu viongozi wao kama mafarao Hii ingenisaidia kuelewa zaidi chanzo cha maendeleo ya dunia ya leo Tatu, Piramidi zinanivutia kwa sababu ya imani na falsafa ya maisha baada ya kifo iliokuwepo katika jamii ya wamisri wa kale. Piramidi zilijengwa kama makaburi ya mafarao zikiaminiwa kuwa njia ya roho ya kuenda maisha ya milele. Kutembelea mahali hapo kungekua ni tafakari kwa jinsi. Jamii tofauti zilivyo tazama maisha, kifo na ulimwengu wa kiroho. Hii hunisaidia kupanua mtazamo wangu kuhusu imani za binadamu na utofauti wa fikra katika tamaduni mbali mbali. Nne, ningependa kutembelea piramidi kwa sababu ya elimu na maarifa. Kuona maandishi yake, ya kale, sanamu na michoro ya kihistoria kungekua darasa la wazi la historia. Badala ya kusoma vitabuni pekee, ningepata nafasi ya kujifunza kupitia mazingira halisi. Hii ingeimarisha uelewa wangu wa historia na kunifanya niheshimu zaidi juhudi za vizazi vilivyopita katika kuhifadhi maarifa yao. Tano, piramidi za misri zinamvuto mkubwa wa kitamaduni na kitalii. Kutembelea eneo hilo kungekua pia fursa ya kujifunza kuhusu utamaduni wa kisasa wa misri, lugha yao, chakula, mavazi na maisha ya kila siku ya watu wao. Ningependa kuzungumza na wenyeji, kusikia hadithi zao kuhusu urithi wa historia na kuona jinsi wanavyothamini historia yao. Hii hunisaidia kujenga uelewa wa heshima kwa tamaduni za watu wengine. Sita, kutembelea mahali pa kihistoria kama piramidi kungekua chanzo kikubwa cha msukumo binafsi. Kuona kazi kubwa iliofanywa na binadamu wa kale kunanifanya niamke kiakili na kuona kuwa, binadamu ana uwezo mkubwa sana anapojituma na kushirikiana. Hii hunipa motisha ya kufanya mambo makubwa katika maisha yangu bila kudharau uwezo wangu au wa wengine. Saba, piramidi za misri pia zinahusishwa na siri nyingi ambazo bado hazijafumbuliwa kikamilifu. Maswali kama vile zilijengwa kwa njia gani hasa, mawe makubwa yalihamishwa aje na teknolojia ipi ilitumika bado yanajadiliwa hadi leo. Kutembelea mahali hapo kungenifanya nijisikie kama sehemu ya mjadala mkubwa wa kihistoria na kisayansi na kunichochea kupenda utafiti na udadisi zaidi. Nane, ningependa kutembelea piramidi kwa sababu ni urithi wa dunia nzima, si wa misri pekee. Ni kumbukumbu hai ya kile binadamu anaweza kufanya anapounganisha taarifa, imani na juhudi. Kutembelea mahali hapo kungekua njia ya kuheshimu historia ya binadamu wote na kuthamini mchango wa vizazi vilivyopita katika kujenga dunia tunayoishi leo. Kwa kumalizia, piramidi za misri ni pahali pa kijistoria ningependa sana kutembelea kwa sababu zinawakilisha historia, elimu, imani, ubunifu na uwezo mkubwa wa bina.

Unashugulikia makosa kazini vipi? Kazini ninaposhugulikia makosa ufanya hivyo kwa umakini, uwajibikaji na mtazamo wa kujifunza. Kwanza kabisa ninakubali kosa mapema bila kulificha. Ninapoona au kutambua kuwa nimekosea huwa sichelewi kukubali kosa hilo. Kukubali kosa ni hatua muhimu kwa sababu huzuia tatizo kuongezeka na hujenga uaminifukati yangu na wenzangu au wasimamizi. Kuficha kosa mara nyingi huleta madhara makubwa zaidi kuliko kosa lenyewe. Pili, ninachambua chanzo cha kosa. Baada ya kukubali kosa, nachukua muda kujitathimini na kujiuliza ni nini hasa lililo sababisha kosa hilo. Je, ni kukosa umakini, ukosefu wa taarifa sahihi, shinikizo la muda, au mawasiliano duni. Uchambuzi huu unisaidia kuelewa mzizi watatizo badala ya kushugulikia dalili tu. Tatu, ninachukua hatua za haraka kurekebisha kosa. Kadri inavyoweze kana, ninajitahidi kurekebisha kosa mara moja au kupunguza athari zake. Hii inaweza kuwa kusahihisha taarifa, kurekebisha kazi ilioharibika, au kutoa taarifa sahihi kwa muusika aliedhirika. Hatua za haraka huonyesha uwajibikaji kwa kujali ubora wa kazi. Nne, ninawasiliana kwa uwazi na wahusika husika. Ikiwa kosa linawaathiri wengine, huwa ninawajulisha mapema na kwa heshima. Mawasiliano ya wazi usaidia kuondoa sinitofahamu na kujenga mazingira ya kuaminiana kazini Pia hunisaidia kupata ushauri au msaada kutoka kwa wenzangu au wasimamizi ili kurekebisha kosa kwa ufanisi zaidi Tano, ninajifunza kutokana na kosa Kila kosa linalofanya naliona kama somo muhimu Ninajuliza ni nini nimejifunza na nitafanya nini tofauti siku zijazo. Mtazamo huu unisaidia kukua kitaaluma na kuboresha utendaji wangu Badala ya kujilaumu kupita kiasi, ninaweka mkazo katika kujifunza na kuendelea mbele sita, ninajiweka mkakati ya kuzuhia kosa lisijirudie Baada ya kuelewa kosa, uchukua hatua za muda mrefu kama kuboresha mipango ya kazi, kuandika kumbukumbu, kuomba mafunzo zaidi au kuboresha mawasiliano. Hatua hizi usaidia kupunguza uwezekano wa kufanya kosa lile lile tena. Saba, ninadumisha mtazamo chanya na kitaaluma. Ninajua kuwa makosa nisehemu ya kazi na ukuwaji wa binadamu. Badala ya kukata tama au kuadirika kihisia, ninajikumbusha kuwa hata watalamu wakuba ufanya makosa. Mchazamo chanya unisaidia kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kujiamini. Kwa kumalizia, nina shughulikia makosa zaidi kazini kwa kukubali, kuchambua, kurekebisha na kujifunza. Njia hii unisaidia kuboresha ubora wa kazi, kuimarisha mahusiano kazini na kukuza maendeleo ya kitaaluma. Makosa ya kishugulikua kwa njia sahihi hugeuka kwa fursa ya kujifunza na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi siku zijazo.

Unakula nini mara nyingi asubuhi? Kwanza kipengele cha msingi ninachokula mara nyingi asubuhi ni uji wa ngano au mtama sababu ya kuchagua nafaka ni kwamba hutoa nishati ya muda mrefu kwa mwili na husaidia kushika njaa hadi chakula cha mchana nafaka hizi hujumuisha virutubisho muhimu kama wanga proteini na baadhi ya vitamini. Kwa sababu ya haya, ni kinywaji cha asubui kilicho rafiki wa afya. Pili, ninapenda kuongeza matunda kama ndizi au matunda mengine ya sio msimu. Matunda hutoa vitamini, madini na wanga asilia ambao husaidia mwili kuamka na kuongeza kinga ya mwili. Pia matunda hutoa maji ya faiba, jambo linalosaidia mnyeng'enyo wa chakula na kuondoa uchovu wa asubuhi. Hii husaidia pia kuzingatia afya ya muda mrefu na kudumisha uzito unaofaa. Tatu, protini ni sehemu nyingine ya kifungua kinywa changu. Hii inaweza kuwa mayai, maziwa au siyagi. Protini husaidia misuli kukua na kuimarika, hutoa nishati ya mwili na husaidia kudumisha umakini wa kazi na shuleni. Kutumia protini mapema asubuhi pia husaidia kuthibiti tamaa na kula kidogo mchana. Jambo ambalo ni nzuri kwa afya ya mwili. Nne, mara nyingi napendelea kinywaji cha asubuhi kama kahawa, chai au maji moto. Hii husaidia kuamsha mwili na akili. Maji ya moto hasa husaidia mnyeng'enyo wa chakula na huondoa uchovu wa asubuhi. Kahawa au chai hutoa kafeini kidogo ambayo huchochea mwili kumka na kuanza siku kwa nguvu zaidi Tano, Napenda mchanganyiko wa ladha kwa mfano, nafaka yangu huenda pamoja na matunda siyagi au asali mchanganyiko huu hufanya kifungua kinywa kuwa chenye ladha nzuri chenye nishati na chenye virutubisho vyote muhimu Hii husaidia mwili na akili kuwa tayari kwa changamoto za siku. Sita, napendelea kula kifungua kinywa cha haraka na rahisi. Hii ni kwa sababu asubui huwa na shughui nyingi kama kujiandaa kazini au shuleni. Kula kitu rahisi kama uji, matunda au mkate na mayai husaidia kuanzia siku bila stresi. Hii pia usaidia kudumisha ratiba nzuri ya kula. Saba, kwa kawaida huchangia chakula cha asili kuliko kisindikwa, nafaka zisiso na sukari nyingi, matunda halisi na mayai kutoka kwa viumbe hai hupewa kipaumbele. Hii husaidia mwili kuwa na afya nzuri, kudumisha nishati ya asubui na kuimarisha kinga ya mwili. Kwa kumalizia, kila asubui huchagua mchanganyiko wa nafaka, matunda, protini na kinywaji. Njia hii husaidia mwili kuamka kwa nguvu, hutoa nishati ya kudumu na huandaa akili na mwili kwa shughuli za siku. Asubui ni wakati muhimu wa kula, kwa hivyo kuchagua vyakula vyenye afya na virutubisho ni jambo muhimu sana.

Je, unapenda kuoga kwa maji moto? Ndio, ninapenda kuoga kwa maji moto. Kwa sababu husaidia kupumzika na kutuliza mwili. Baada ya siku ndefu yenye shughuli nyingi au msongo wa mawazo, kuoga kwenye maji ya joto kunasaidia misuli kupumzika na kuondoa mvutano mwilini. Hii hufanya moyo na akili zipate amani na husaidia kuondoa uchovu wa siku nzima. Ni kama dawa ya haraka ya kupunguza mawazo. Pili, maji moto husaidia kuongeza mzunguko wa damu. Wakati mwili unapogusana na maji ya ujoto, mishipa ya damu huenea vizuri na hii husaidia kupeleka oksijeni na virutubisho kwenye seli zote za mwili. Hii ni muhimu kwa afya ya ngozi, misuli, viungo vyote vya mwili, pia hufunguza maumivu madogo ya misuli au mgongo. Tatu, kuoga kwa maji ya moto pia husaidia usafi wa ngozi na kuondoa uchafu. Maji ya joto hupanua, pores za ngozi, hivyo sabuni au shampu huweza kuondoa harufu, mafuta, na vumbi vizuri zaidi kuliko maji baridi. Ngozi inabaki safi, laini na yenye afya Nne, kuoga kwa maji moto ni jambo linalofanya mtu ajisikia vizuri kihisia Kwa wakati unapopiga maji kwa mwili, kunakuwa na hisia za utulivu na furaha Hii ni njia nzuri ya kujipongeza baada ya kufanya kazi nzito au kusoma kwa muda mrefu ni aina ya kujitunza binafsi, jambo ambalo ni muhimu kwa afya ya akili na hisia tano, napenda kuoga kwa maji moto kwa sababu husaidia kuwa na usingizi mzuri. Kuoga kwa maji moto kabla ya kulala husaidia kupunguza shinikizo la damu na kuamsha mfumo wa neva za kupumzika. Hii imenisaidia usingizi huwa mzuri, wa kina na mwili huanza kupona kabla ya siku nyingine. Sita, kuongeza viungo vya michezo au masaji wakati wa kuoga hufanya uzoevu kuwa wa kupendeza zaidi. Kuoga kwa maji moto pamoja na kutumia sabuni yenye harufu nzuri au mafuta ya mwili huongeza hisia za furaha kupumzika na kuridhika. Saba, ninapenda kuoga kwa maji moto kwa sababu ya faida za kiafya. Kuoga mara kwa mara kwa maji moto kunasaidia kuondoa sumu mwilini, kuongeza kinga na hata kusaidia watu wenye msongo wa misuli au maumivu ya mgongo. Hii ni kwa sababu maji moto hupanua mishipa na kuharakisha mzunguko wa damu na limfu. Nane, napenda kuoga kwa maji moto kwa sababu ni tabia ya ustawi wa mwili na akili. Si tu kuhusu usafi bali ni njia ya kujitunza na kupumzika. Na kuimarisha afya ya mwili na akili kwa pamoja. Ni wakati wa kujitunza binafsi kufikiria kwa utulivu na kuanza au kumalizia siku kwa furaha na amani. Kwa kumalizia, ndiyo napenda kuoga kwa maji moto kwa sababu hutoa faida nyingi zifuatazo. Kutuliza mwili na akili, kuimarisha ngozi, kupumzisha misuli, kusaidia usingizi mzuri na kuongezea hisia za furaha na ustawi. Ni sehemu ya muhimu ya maisha yangu ya kila siku na hufanya nishike nguvu na akili safi kwa siku zote.

Programu gani ya simu hutumia kila siku Programu ya simu ninayotumia kila siku ni WhatsApp na nikijibu kwa mtiririko Nitaelezea kwa kina sababu zinazofanya niitumie mara kwa mara jinsi inavyo nisaidia katika maisha ya kila siku na athari zake za kijamii, kielimu na taaluma Kwanza kabisa WhatsApp ni program muhimu sana kwa mawasiliano ya kila siku Kupitia WhatsApp ninaweza kuwasiliana haraka na familia, marafiki, wenzangu wa kazi au masomo bila garama kubwa. Kutuma ujumbe wa maandishi, sauti, picha na hata video kunarahisisha sana mawasiliano. Hii unijifanya nijisikie karibu na watu wangu hata kama tupo mbali kijiografia. Pili, WhatsApp unisaidia kupanga na kuratibu mishuguli za kila siku. Kuna makundi mbalimbali kama ya familia, darasa, kazi au marafiki ambayo hutumika kutoa taarifa muhimu kupanga mikutano au kukumbushana majukumu. Kwa njia hii, WhatsApp inatumia kama ofisi ndogo mfukoni inayosaidia kuendesha ratiba ya siku. Tatu, programu hii ni muhimu sana katika masomo na elimu. Makundi ya darasani hutumika kushirikiana noti matangazo ya mtihani, kazi za nyumbani na maelekezo ya mwalimu. Pia, wanafunzi huuliza maswali na kusaidiana. Hii ufanya kujifunza kwa urahisi na kushirikiana, hata inche ya darasa. Nne, WhatsApp husaidia katika mawasiliano ya kikazi. Katika mazingira ya kazi, hutumika kutoa taarifa za haraka, kushirikiana nyaraka, au kutoa mrejosho wa kazi. Hii uongeza ufanisi kazini na kupunguza ucheleweshaji unaoweza kutokea kwa kutumia barua pepe. Pekee. Tano, WhatsApp hutumika kama chanzo cha habari na taarifa za haraka. Kupitia makundi au ujumbe mmoja kwa moja, hupokea taarifa kuhusu matukio ya kijamii, matangazo ya dharura, au habari za kila siku. Ingawa ni muhimu kuchuja taarifa ili kuwepuka habari zisiso sahihi, bado WhatsApp inamchango mkubwa katika kusambaza taarifa kwa haraka. Sita, programu hii pia hunisaidia kudumisha mahusiano ya kijamii na kihisia. Kupitia salamu za asubui, ujumbe wa faraja au kushiriki picha za matukio ya furaha, whatsapp huimarisha uhusiano kati ya watu, mawasiliano ya mara kwa mara hujenga ukaribu na kuondoa upweke. Saba, whats app ina mchango katika burudani na mapumziko. Kupitia video fupi, picha za kuchekesha au ujumbe wa sauti, ninapata muda wa kupumzika na kufurahia. Hii usaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi au masomo. Nane, WhatsApp ni program rahisi kutumia na inayopatikana kwa karibu kila mtu. Haina ugumu wa kutumia, inatumia data kidogo na inafanya kazi kwenye simu nyingi za kisasa. Hii inafanya iwe programu inayofaa kwa watu wa rika na viwango tofauti vya elimu. Kwa kumalizia, WhatsApp ni programu ninayoitumia kila siku kwa sababu ya mawasiliano, elimu, kazi na mahusiano ya kijamii. Inarahisisha maisha ya kila siku na kuunganisha watu kwa njia rahisi na ya haraka Ingawa ni muhimu kuitumia kwa kiasi na kwa uangilifu mchango wake katika maisha ya kisasa hauwezi kupuuzwa.

Unafanya nini wakati wa baridi kali? Wakati wa baridi kali ni nafanya mambo mbalimbali ili kujilinda kiafya, kudumisha faraja ya mwili na kuendelea na shugliza kila siku bila kuadhiriwa sana na hali ya hewa. Kwanza kabisa, huvaa mavazi mazito na yanayofaa ya baridi. Hii ni hatua ya msingi kabisa. Huvaa nguo za tabaka kama fulana ya ndani, sweta, jaketi nzito, socks nene na wakati mwingine kofia au glovu. Kuvaa kwa tabaka hunisaidia kuhifadhi joto mwilini na pia kurahisisha kupunguza nguo endapo joto linaongezeka kidogo ndani ya nyumba au kazi. Pili, hula vyakula vyamoto au vyenyelishe. Wakati wa baridi kali, napendelea supu, uji wa moto, chai, kahawa na vyakula vina vyopikwa vizuri. Vyakula hivi husaidia kuongeza joto la mwili na kutoa nishati. Pia hula vyakula vyenye protini na mafuta venye afya kama maharagwe, nyama, mayai na karanga. Ambavyo husaidia mwili kuzalisha joto na kuimarisha kinga. Tatu, utumia vinywaji vyamoto mara kwa mara. Kunywa chai ya tangawizi, limao, mdalasini au kahawa husaidia kuupa mwili joto na pia kupunguza hisia za baridi. Vinywaji hivi pia husaidia kupunguza mafua na vikohozi ambavyo huongezeka wakati wa baridi kali. Nne, hulinda hafya yangu na kuzingatia usafi na kinga. Wakati wabaridi, magonjwa kama mafua na homa huwa mengi. Kwa hiyo kunawa mikono mara kwa mara, huepuka kugusana na watu na wagonjwa na kupata kujitahidi kupata usingizi wakutosha. Pia hujisitiri vizuri wakati wakutoka nje ili kuepuka upepo mkali. Tano, hupunguza kutoka nje bila sababu za msingi. Ikiwa baridi ni kali sana na punguza safari zisizo za lazima na kukaa ndani ya nyumba kadiri inavyoweze kana. Kukaa ndani hunisaidia kuhifadhi joto la mwili na kuepuka magonjwa ya nayotokana na baridi kali. Sita, hutunza mazingira ya ndani ya nyumba. Huhakikisha madirisha na milango imefungwa vizuri ili kuzuhia hewa baridi kuingia. Ikiweze kana, utumia hita au njia mbadala kama blanketi nzito na mazulia ili kuongeza joto ndani ya nyumba. Mazingira ya ndani yenye joto husaidia mwili kupumzika au kufanya kazi vizuri. Saba, ujishugulisha na shuguli za ndani wakati wa baridi kali na pendelea kufanya shugli kama kusoma vitabu, kutazama vipindi, kuandika, au kufanya mazoezi mepesi ndani ya nyumba. Shugli hizi hunifanya niwe na mwili, unaotembea kidogo na kuzuhia mwili kuwa baridi kupita kiasi. Nane, huoga kwa maji ya moto na kupumzika vizuri. Kuoga maji ya moto husaidia kupasha mwili joto, kutuliza misuli na kupunguza uchofu unaosababishwa na baridi. Baada ya hapo, ujifunika vizuri na kuhakikisha na lala usingizi wa kutosha ili mwili ujirekebishe. Kwa kumalizia, wakati wa baridi kali hujitunza kwa kuzingatia mavazi sahihi, lishe bora, vinywaji vya moto na mazingira ya joto. Hatua hizi unisaidia kudumisha afya, faraja na ufanisi katika shugli za kila siku licha ya changamoto za baridi kali. Baridi kali inapodhibitiwa kwa hekima, inaweza kuwa kipindi cha utulivu, kujitunza na kupumzika zaidi.

Unafuata matukio ya kimataifa? Ndiyo, nafuata matukio ya kimataifa. Kwanza kabisa, kufuatilia matukio ya kimataifa hunisaidia kupanua elewa wangu wa dunia. Dunia ya leo imeunganishwa sana. Kinachotokea katika nchi moja kinaweza kuwa na athari katika nchi nyingine. Kwa kufuatilia habari za kimataifa, ninaelewa tofauti za kisiasa, kiuchumi, kijamii, na kitamaduni kati ya mataifa mbalimbali. Hii hunisaidia kuwa na mtazamo mpana zaidi wa masuala ya dunia na kuepuka kufikiri kwa mtazamo finyu wa eneo moja tu. Pili, matukio ya kimataifa hunisaidia kuelewa siasa za dunia. Masuala na kama vita, mikataba ya kimataifa, uchaguzi wa mataifa makubwa, mahusiano ya kidiplomasia yana athari kubwa kwa amani na usalama wa dunia. Kufuatilia siasa za kimataifa hunisaidia kuelewa kuwa nchi fulani zina migogoro kwa nini zingine zinashirikiana na jinsi maamuzi ya viongozi wa dunia vinavyoathiri raia wa kawaida. Tatu, nafasi ya uchumi wa dunia inanifanya niendelee kufuatilia matukio ya kimataifa. Mabadiliko ya bei ya mafuta, mfumuko wa bei, biashara ya kimataifa, mabadiliko ya sarafu huathiri moja kwa moja maisha ya kila siku. Kwa mfano, vita au migogoro katika nchi zinazozalisha mafuta huweza kuathiri bei ya mafuta duniani, jambo linaloathiri gharama za usafiri kwa maisha ya jumla. Kwa hivyo, kufuatilia habari hizi hunisaidia kuelewa sababu za mabadiliko ya kiuchumi ninayoyaona katika maisha ya kila siku. Nne, matukio ya kimataifa yanahusiana moja kwa moja na haki za binadamu na maswala ya kijamii. Habari kuhusu wakimbizi, migogoro ya kikabila, ukosefu wa usawa, au majanga ya kibinadamu hunifanya nitafakari juu ya thamani ya utu wa binadamu. Kufuatilia maswala haya hunijenga kihisia na kunichochea kuwa na huruma kwa watu wanaopitia changamoto katika sehemu mbalimbali za dunia Tano, teknolojia na sayansi ya kimataifa ni eneo lingine linalonivutia sana maendeleo ya kiteknolojia kama akili bandia, tiba mpya, ugunduzi wa anga na mabadiliko ya nishati yanaathiri dunia nzima kufuatilia habari hizi hunisaidia kuendelea kujifunza, kubaki na taarifa za kisasa na kujiandaa kwa mabadiliko ya baadaye katika kazi na maisha. Sita, ninayafuatilia matukio ya kimataifa kupitia vyanzo mbalimbali. Hii ni pamoja na runinga, redio, magazeti ya mitandaoni, mitandao ya kijamii na mijadala ya kielimu. Ninahitaji kuchambua habari kutoka vyanzo tofauti ili kupata taarifa sahihi na kuepuka kupotosha habari zisizo za ukweli. Hii hunisaidia kujenga fikra, uhuru na za kina kuhusu masuala ya dunia. Saba, kufuatilia matukio ya kimataifa hunisaidia katika masomo na kazi. Maarifa ya mambo yanayotokea duniani hunifanya niwe na hoja pana ninaposhiriki mijadala, kufanya utafiti au kufanya maamuzi. Pia husaidia kuelewa mielekeo wa dunia na kujipanga kwa fursa au changamoto zinazoweza kujitokeza siku zijazo. Kufuatilia matokeo ya kimataifa hunijenga kama raia mwenye uwajibikaji wa dunia. Hunifanya nitambue kuwa mimi ni sehemu ya jumuia ya kimataifa na matendo yangu hata kama ni madogo yana mchango mkubwa katika dunia nzima. Uelewa huu hunichochea kuheshimu tamaduni tofauti kuthamini amani na kuunga mkono juhudi za maendeleo endelevu na mshikamano wa kimataifa. Kwa kumalizia kufuata matukio ya kimataifa ni jambo muhimu sana katika dunia ya leo hunisaidia kupanua elewa. Kufanya maamuzi wenye busara. Kuwa na huruma na kushiriki kikamilifu katika dunia. Kupitia ufuatilishaji wa habari za kimataifa ninajenga.

Unafanya nini kila asubuhi unapoamka? Kila asubuhi ninapoamka, hufuata utaratibu fulani unaonisaidia kuanza siku vizuri, nikiwa na nguvu, utulivu wa akili na mwelekeo mzuri wa shughuli za siku. Kwanza kabisa, huamka na kuchukua muda mfupi wa utulivu, bada ya kuamka, sipendi kuruka moja kwa moja kutoka kwenye shughuli nzito. Na chukua dakika chache kupumua kwa kinya, kuina kunyoosha mwili kidogo na kumshukuru mungu au kutafakari kimya kimya. Hatua hii unisaidia kuamsha akili polepole na kuanza siku nikiwa na mtazamo chanya. Pili, hunawa uso kwa maji. Maji hunisaidia kuamsha mfumo wa mwili baada ya usingizi wa usiku na kurejesha maji ya liyopotea. Kuwasha uso kwa maji baridi au ya vugu vugu, hunifanya nijisikie nikiwa mchangamfu na tayari kuanza siku mpya. Pia hupiga mswaki na kufanya usafi binafsi. Hii ni hatua muhimu ya kujiandaa kiafya na kijamii. Usafi wa asubuhi hunipa hisia ya kujiheshimu na kujiamini ni ninapoanza siku. Pia hufanya mazoezi mepesi na kunyoosha mwili. Inaweza kuwa kutembea kidogo, kuruka kamba, au mazoezi ya kunyoosha viungo. Mazozi haya hunisaidia kuongeza mzunguko kwa damu, huamsha misuli, na kupunguza uvivu wa asubuhi. Tano, hula kifungua kinywa chenye lishe bora. Kifungu wa kinywa, hunipa nguvu ya kuanza shughuli za siku kama kazi au masomo. Napendelea vya kula rahisi lakini vyenye virutubisho kama uji, mayai, matunda au chai. Hii unisaidia kuzingatia shugli zangu bila uchovu na uchovu wa mapema. Sita, huangalia ratiba ya siku. Nachukua muda kuangalia majukumu ya siku, kupanga kivaumbele na kujua nini kinahitajika kufanywe chakwanza. Hatua hii hunisaidia kuepuka, kuchanganyikiwa na kunifanya niwe na motisha na kujiamini. Kwa saba, hujiandaa kisaikolojia na kihisia kwa siku. Kabla ya kuanza kazi au kutoka nje, hujikumbusha malengo yangu kuwazia mafanikio na kujiambia nitafanya bidii na kwa utulivu. Mtazama huu unipa motisha, motisha kubwa sana ambayo hu nifanya nijiamini na kuanza siku nikiwa mwenye bidii sana. Nane, siku ya ziada ni kujiandaa mazingira ya siku. Pia hopanga kitanda kufungua madirisha ili hewa safi ingie chumbani na kuhakikisha chumba kiko katika hali nadhifu. Mazingira safi hunifanya nijisikia nikiwa tayari kiakili na kuniongeza hamasa ya kufanya kazi. Pia, hujiandaa kihisia kwa changamoto. Hujiambia kwa siku naweza kuwa na changamoto lakini nitakabiliana nazo kwa subira, hekima na bidi. Mtazamo huu hunifanya nisiwe na haraka ya kukasirika au kukata tamaa ninapokumbana na changamoto. Kwa kuhitimisha, kila asubuhi nina po amka hufanya mchanganyiko wa mambo mawili ya mwili, kiakili na kihisia, kuanzia kutafakari, usafi, mazoezi, lishe, kupanga ratiba, hadi kujiandaa kisaikolojia, yote haya hunisaidia kuanza siku kwa mpangilio mzuri na tija.